Binapsi napenda kusimamia kwa sababu inanipafulsa ya kuongoza, kupanga mipango na kuhakikisha malengo ya nafanikiwa kwa ufanisi. Uongozi unanihamasisha kuwa mbunifu na kuwasaidia wengine kukua. Hata hivyo, naamini kuwa ili uwe msimamizi mzuri, lazima ukubali pia kufundi shika na kusikiliza maoni ya wale unaowasimamia ili kuleta tija kazini.

Mimi hushugulikia muda wangu kazini kwa kupanga orodha ya mambo ya kufanya kila asubui na kuwapa kipaumbele kazi muhimu zaidi. Ninatumia mbinu ya kugawa muda katika vip vipindi vidogo iliku hahakikisha sichelewi kukamilisha majukumu yangu. Pia, mimi huepuka mambo yanayo nitoa kwenye muda iliku kuhakikisha kila dakika inatumika kwa tija na ufanisi mkubwa.

Mimi hutumia simu yangu zaidi kwa ajili ya mawasiliano ya kikazi na kujifunza vitu vipya. Simu ni kifaa muhimu kinachoni saidia kupata taarifa kwa haraka na kuwasiliana na watu mbalimbali duniani. Pia, mimi huitumia kwa ajili ya burudani kidogo kama vile kusikiliza muziki au kusoma vitabu mtandaoni ninapokuwa na muda waziada. Jambo ambalo unisaidia kuchangamsha akili yangu.

Ndiyo, napenda sana kupanda milima kwa sababu ni changamoto inayojenga uvumilivu na nidhamu ya mwili. Kufika kileleni kuna nipahisia ya kipeke ya ushindi na kuna niruhusu kuona mandhari nzuri ya nchi yetu kutoka juu. Kupanda milima si maoezi tu, bali ni njia ya kuungana na asili ya kujifunza jinsi ya kushinda vizuizi kwa hatua moja baada ya nyingine.

Ndiyo, mimi hufurahia sana kusikiliza redio, hasa asubui ninapojianda kwa ajili ya kazi. Redio inanipa fursa ya kusikiliza habari motomoto, mijadala ya kijamii na mziki mzuri ambao hunichangamsha. Pia, napenda jinsi watangazaji wanavyo changamana na waskilizaji wao. Jambo ambalo ufanya redio kuwa rafiki wa karibu na chanzo cha kuaminika cha habari kila siku.

Mimi husoma habari zangu mtandaoni kupitia tovutu za habari za kuaminika kama BBC Swahili na magazeti ya humo nchini. Pia, mimi hutumia mitandao ya kijamii kama Twitter kufuatilia matukio yanayotokea kwa haraka. Ni muhimu sana kwangu kuhakikisha kuwa chanzo cha habari kinachotumiwa ni cha kweli ili nisiweze kupata taarifa za uongo ambazo zinaweza kunipotosha.

Ninapenda kutumia muda na familia yangu kwa kufanya shughuli zinazotuleta pamoja kama vile kula chakula cha jioni na kupiga story kuhusu siku yetu ilivyokuwa Mara nyingi mwishoni mwa wiki sisi hupenda kutembelea sehemu mpya au kucheza michezo mbalimbali nyumbani Hali hii inatusaidia kuimarisha upendo na ushirikiano wetu jambo ambalo ni muhimu sana kwa furaha na amani ya familia.

Kumbu kumbu yangu nzuri ya utotoni ni wakati wa siku kuu ambapo tulikuwa tukitembelea kijijini na ndugu zangu wote. Tulikuwa tukicheza michezo ya asili na kushiriki chakula kitamu na babu na bibi. Hii kumbu kumbu ni malumu kwa sababu ili nifunza umuhimu wa umojo wa familia na upendo. Kila nikikumbuka nyakati hizo na jihisi mwenye furaha na amani tele.

Chumba ninacho kipenda zaidi nyumbani kwangu ni sebuleni kwa sababu ndipo mahali ambapo familia yangu hukusanyika na kupumzika pamoja. Kinachofanya chumba hiki kipendeke ni mwanga wa kutosha na mpangilio wa viti ambao unanifanya nijihisi huru na mwenye amani. Mara nyingi, mimi hutumia muda wangu pale kusoma vitabu, kusikiliza mziki au kuongea na wapendwa wangu. Jambu ambalo hunisaidia kupunguza uchovu baada ya kazi za mchana kutwa.

Mchezo ninaoupenda zaidi katika olimpiki ni riadha, hasa mbio za masafa marefu, napenda sana kuona jinsi wanariadha wanavyotumia nguvu, mbinu no vumilivu mkubwa ili kushinda, jambo ambalo linanitia moyo sana katika maisha yangu. Nakumbuka nilihisi furaha kubwa kumtazama mwanariadha maarufu kama Eliud Kipchoge akishinda dhahabu. Unyenyekevu na nidhamu yake vinamfanya awe mchezaji wangu bora wakati wote wa michezo ya olimpiki.

Ujuzi ambao ningependa sana kujifunza kwa sasa ni uzungumzaji wa lugha ya kifaransa. Ninaamini kwa kujua lugha ya ziada kutanifungulia milango mingi ya fursa ya kikazi na kutanisaidia kuwasiliana na watu wa kitamaduni tofauti ni naposafiri. Ingawa niliwai kujaribu kidogo hapa awali kupitia programu za simu natamani kuanza masomo rasmi hivi karibuni ili niweze kufikiria kiwango cha ufasaha. Jambo ambalo ni naamini litaongeza dhamani kubwa katika maisha yangu binafzi na ya kitaaluma.

Ninapokutana na tatizo kazini mimi huanza kwa kutulia na kuchambua chanzo cha tatizo badala ya kufanya maamuzi ya papo kwa hapo. Baada ya kuelewa kiini chake, mimi huanda mpango wa hatua kwa hatua wa kulitatua na ikibidi hushauriana na wenzangu ili kupata maoni tofauti yenye tija. Kwangu mimi, mawasiliano ya wazi na utulivu ni silaha muhimu sana katika kuhakikisha kuwa changamoto yoyote inatatuliwa kwa ufanisi bila kuadhiri ari ya kazi au malengo ya timu yetu.

Siku hizi, mimi husoma magazeti mara chache sana kupitia nakala za karatase, badala yake hupendelea kusoma habari kupitia matoleo ya ki-digitali kwenye simu yangu. Napena kusoma gazeti kwa sababu linanipa uchambuzi wa kina wa matukio ya nchi na ulimwengu, tofauti na habari fupi za mitandaoni. Kusoma gazeti asubui kulinisaidia sana kukuza uelewa wangu wa maswala ya kisiasa na kiuchumi. Na bado ninaona ni tabia nzuri ya kuendelea nayo ili kubaki na habari za uhakika kila siku.

Mchezo mmoja ambao nimekua nikitamani sana kuujaribu ni tenisi. Ninavutiwa na jinsi unavy hitaji wepesi wa mwili umakini mkubwa na nguvu ili kuweza kurudisha mpira kwa usahihi kwa mpinzani wako. Ingawa naona ni mchezo unaohitaji mazoezi mingi na uvumilivu. Ninaamini ungekuwa njia nzuri kwangu ya kufanya mazoezi ya mwili huku nikifurahia ushindani wa kirafiki. Natumai hivi karibuni nitapata fursa ya kujiunga na klabu ya tenisi ili nianze kujifunza misingi yake na kufurahia mchezo huu wa kipekee.

Mimi ni mshabiki mkubwa wa muziki wa Afropop na gengetone hapa nchini Kenya kwa sababu ni muziki wenye mahathi ya kipekee na unawakilisha vyema utamaduni wetu wa sasa. Ninavutiwa sana na wasanii kama sauti sol kutokana na sauti zao nzuri na jinsi wanavyo changanya ala za hasili na za kisasa. Huwa napenda kusikiliza muziki huu hasa asubuhi ninapoelekea kazini au kwenye shughuli zangu kwani unanipa hamasa, unanichangamsha na kunifanya nianze siku yangu kwa bashaha tele.

Soma la sayansi ninalolipena zaidi ni biolojia. Hasa sehemu inayohusu mfumo wa mili ya binadamu na mimea. Ninavutiwa sana na jinsi viumbe hai vina viofanya kazi na jinsi sayansi inavyo tusaidia kuelewa magonjwa na kutafuta tiba. Na kumbuka nikiwa shuleni, somo hili ilikuwa likini furaisha sana wakati wa majaribio ya mariba kwa sababu lina uhalisi mwingi wa maisha yetu ya kila siku. Kwangu mimi, biolojia ni msingi wakuelewa uzuri wa asili na umuhimu wakutunza mazingira ya nayotuzunguka hapa nchini Kenya.

Asubuhi ya leo, niliamka mwendo wa saa kumi na mbili kamili na kuanza siku yangu na maombi mafupi na kunywa glasi ya maji ya uvugu-vugu. Baada ya hapo, nilitayarisha kiamshakinywa cha chai ya maziwa na andazi huku nikisikiliza habari za asubuhi kwenye redio ili kujua yanayojiri nchini. Kisha nilioga na kuelekea kazini mapema ili kuepuka msongamano wa magari jijini na sasa najihisi mchangamfu na mwenye hamasa ya kukamilisha majukumu yangu ya siku kwa ufanisi mkubwa.

Mimi binafsi ninapendelea kitanda ambacho ni kigumu kiasi au kile tunachokiita orthopedic mattress kwasababu kinapea mgongo wangu usaidizi bora zaidi wakati wa kulala. Ingawa watu wengi hupenda vitanda laini sana. Mimi naona kitanda kigumu kinanisaidia kuamka asubuhi nikiwa sijahisi maumivu yoyote ya mwili na nikiwa nimepumzika vyema. Ni muhimu sana kwangu kuwa na usingizi mwanana ili niweze kuwa na nguvu za kutosha kukabiliana na pilka pilka za maisha hapa nchini. Hasa baada ya siku ndefu ya kazi.

Kumbukumbu yangu nzuri zaidi ya utotoni ni wakati wa likizo ya disemba, ambapo familia yetu yote ingesafiri kwenda mashambani kumtembelea nyanya na babu. Nakumbuka jinsi tulivyokuwa tukicheza nje na binamu zangu siku nzima, tukichunga mbuzi na kupanda miti, na jioni tunajumuika karibu na moto, tukisikiliza hadidhi za kale. Yale mazingira ya amani chakula kitamu cha kienyeji kama kukua kienyeji na ugali na upendo wa dhati wa familia yangu ni mambo yanayobaki moyoni mwangu kama hazina ya thamani hadi leo.

Wikendi yangu mara nyingi, huwa ni wakati wakupumzika na kujumuika na wapendwa wangu baada ya wiki ndefu ya majukumu. Siku ya jumamosi, mimi hupenda kufanya usafi wa nyumbani na kisha kukutana na marafiki kwa ajili ya nyama choma, huku tukipiga, chapa na kubadilishana mawazo. Siku ya jumapili ya asubuhi, mimi huenda kanisani na mchana huutumia kutulia nyumbani ni kiandaa ratiba ya wiki inayofuata. Ratiba hii inanisaidia kurejesha nguvu na kuwa na amani ya akili tayari kwa kazi ya jumatatu.

Ili kuongeza uzalishaji wangu kazini, mimi huanza siku kwa kuandika orodha ya mambo muhimu ya kufanya au kile tunachokiita to-do list. Mimi hutumia mbinu ya kushughulikia kazi ngumu zaidi asubuhi nikiwa bado na nguvu nyingi na kuhakikisha nachukua mapumziko mafupi ili akili yangu isichoke haraka. Pia, mimi hupunguza mambo ya nayonitoa kwenye umakini. Kama vile arifa za simu zisizo na haraka, jambo ambalo limenisaidia sana kukamilisha malengo yangu kwa wakati na kwa ufanisi wa hali ya juu kila siku.

Mimi hupendelea sana kutazama filamu za kusisimua na zile za upelelezi kwa sababu huwa zinanifanya nifikiri sana na kunishika mshawasha kuanzia mwanzo hadi mwisho. Pia, mimi ni shabiki wa filamu za vichekesho hasa zile zinazotengenezwa hapa nchini Kenya kwani zinachekesha na zina elezea maisha yetu ya kila siku kwa njia ya kufurahisha. Baada ya siku ndefu ya kazi, kutazama filamu nzuri ni njia yangu bora ya kutulia, kupumzisha mawazo na kufurahi wakati wangu wa mapumziko nikiwa nyumbani.

Ndiyo, nimewai kufuga mnyama na kwa sasa nina mbwa nyumbani kwangu anayeitwa Ruki. Kufuga mnyama kumenifunza kuwa na wajibikaji mkubwa. Kwani ninahitaji kuhakikisha anapata chakula, matibabu na mazoezi ya kutosha kila siku. Ruki amekua rafiki wa kweli na mlinzi mzuri wa boma letu. Na kila nikirudi nyumbani jioni, furaha anayonionyesha hunisadia kupunguza uchovu wa siku nzima. Ninaamini kuwa mnyama wa kufugwa, wanaleta furaha na uchangamfu wa kipeke katika familia yoyote.

Inchi ambayo nimekua nikiota kuitembelea kwa muda mrefu ni ufaransa, hasaa mji wa Paris. Ningependa kuona mnara wa Eiffel na kujionea sanaa na utamaduni wao maarufu duniani, pamoja na kuonja vyakula vyao vya asili. Nimevutiwa na nchi hiyo kutokana na historia yake, tajiri na uzuri wa majengo yake ya kale ambayo mara nyingi mimi huyaona kwenye filamu. Ninaamini safari hiyo itakua fursa nzuri ya kupanua upeo wangu na kujifunza mambo mapya nje ya mipaka ya Afrika mashariki.

Sera ya kampuni ninayoiona kuwa muhimu zaidi ni ile ya mazingira bora ya kazi na usawa kwa wafanyikazi wote. Nina amini kuwa kampuni inayodhamini afya ya akili ya wafanyikazi wake na kutoa fursa sawa ya kujiendeleza, hupata mafanikio makubwa na uzalishaji wa hali ya juu. Pia, sera inayoruhusu mabadiliko ya saa za kazi ili kuleta uwiano kati ya maisha ya kazi na familia ni muhimu sana katika ulimwengu wa sasa. Sera hizi, sio tu zinajenga uaminifu, bali pia zinatufanya sisi wafanyakazi hapa nchini, kujihisi tunadhaminiwa na kuongeza ari ya kutimiza malengo ya kampuni.

Kila siku, mimi hutumia matatu kama njia yangu kuu ya usafiri kuelekea kazini na kurudi nyumbani. Napenda kutumia matatu kwa sababu ni njia ya haraka na rahisi kufika sehemu mbalimbali jijini. Ingawa wakati mwingine changamoto ya msongamano wa magari hua inatupata njiani. Pia, kusafiri na matatu kuna nipa furusa ya kusikiliza muziki mzuri na kuchangamka na wakenya wenzangu. Jambo ambalo hufanya safari yangu ya kila siku kuwa ya kusisimua na yenye changamko.

Uzoefu wa kazi ulio kunifunza zaidi ni wakati nilipofanya kazi kama muuzaji wa huduma kwa wateja katika kampuni moja hapa jijini. Kazi hiyo ilinifundisha umuhimu wa kuwa na subira kusikiliza kwa makini na jinsi ya kutatua matatizo kwa haraka hata nikiwa kwenye shinikizo kubwa. Nilijifunza kuwa kila mteja ana mahitaji ya kipekee na kwamba lugha nzuri na tabasamu vinaweza kutatua hata migogoro migumu zaidi. Mafunzo haya yamenijengea msingi imara wa kitaaluma ambao unanisaidia sana katika majukumu yangu ya sasa.

Uwezo ambao ningependa sana kuwa nao ni uwezo wa kuzungumza lugha nyingi za ulimwengu kwa ufasaha. Ninaamini kuwa lugha ni daraja muhimu linalounganisha watu wa tamaduni tofauti na kuwa na uwezo huo kungetoa fursa ya kuelewa mawazo na hisia za watu kutoka kila pembe ya dunia bila kikwazo chochote. Hapa nchini Kenya, tunajivunia lugha zetu nyingi, lakini kuweza kuongea lugha kama kifaransa, kichaina au kihispania, kungenisaidia sana katika nyanja za kibiashara na kijamii kimataifa.

Ili kueka afya yangu vizuri, mimi huzingatia sana kula mlo kamili wenye mboga za kienyeji na matunda kwa wingi na kuhakikisha nakunywa maji ya kutosha siku mzima. Pia, mimi hufanya mazoezi ya kutembea kwa kasi kila asubuhi au jioni ili kueka mwili wangu mchangamfu na kupunguza msongo wa mawazo baada ya kazi. Zaidi ya hayo, nahitaji kupata usingizi wa kutosha wa angalau saa saba kila usiku. Kwani naamini kuwa afya bora ndiyo siri ya kuwa na maisha marefu na yenye furaha apa nchini.

Kama mfanyikazi hapa nchini, changamoto kubwa ninayokutana nayo mara kwa mara ni msongamano wa magari ambao mara mingi hunifanya nifike kazini nikiwa nimechoka kidogo. Pia, wakati mwingine tunakabiliwa na shinikizo la kukamilisha majukumu mengi ndani ya muda mfupi, jambo linalohitaji umakini wa hali ya juu na mpangilio mzuri. Hata hivyo, changamoto hizi zimenifunza kuwa mvumilivu na mbunifu katika kutafuta suluhu na zimenisaidia kukua kitaaluma kwa kunifanya niweze kukabiliana na mazingira yoyote ya kazi kwa ujasiri.

Mimi huboresha michakato yangu ya kazi kwa kutumia teknolojia na mifumo ya kisasa ili kupunguza muda unaopotea kwenye kazi ya kurudia. Kwa mfano, mimi hupena kutumia programu za kompyuta, kuratibu miradi na kuhakikisha mawasiliano na wenzangu yanakua ya haraka na wazi. Pia mimi hufanya tathmini ya mara kwa mara bada ya kila mradi ili kuona ni wapi tunaweza kuharasisha mambo zaidi. Lengo langu ni kuhakikisha tunafika matokeo bora kwa ufanisi mkubwa na bila kutumia nguvu nyingi kupita kiasi.

Kumbukumbu yangu ya kutisha zaidi ni wakati nilipokuwa mdogo na kupotea kwenye soko kuu lililojaa watu wengi hapa jijini. Na kumbuka jinsi nilivyo hisi hofu kubwa kuona nyuso za watu nisiowajua kila upande na kutomuona mama yangu mahali popote kwa dakika kadha. Ingawa askari wa soko wali nisaidia kumpata mama haraka lile giza la hofu na upweke niliouhisi wakati huo ni kitu ambacho bado nakikumbuka kwa wazi sana hadi leo ninapopita maeneo kama hayo. Lililokuwa somo kwangu kuwa mwangalifu zaidi kila ninapokuwa kwenye umati wa watu.

Mimi hupenda sana kuwa mahali penye utulivu na mazingira ya asili kama vile karibu na ufweke wa bahari kule pwani au kwenye mashamba ya kijani kimbichi yenye hewa safi mahali kama hapo hunipa fursa ya kutafakari, kusoma vitabu na kujitenga kidogo na kelele pamoja na purukushani za kila siku za kijijini Uwepo wa miti, sauti za ndege na upepo mwanana unanifanya njihisi mwenye amani na kurejesha nguvu zangu za kiroho na kiakili kwa ajili ya majukumu yanayofuata.

Mwandishi wa vitabu ninayempenda sana ni ngugi wa thiongo. Napenda jinsi anavyo tumia uandishi wake kuelezea historia ya Kenya. Utamaduni wetu na mapambano ya kupigania uhuru na haki kijamii. Kitabu chake kama The River Between kilinigusa sana kwa jinsi kinavyo zungumzia migogoro ya kitamaduni na umuhimu wa elimu. Kusoma kazi yake kunanifanya nijihisi mwenye fahari kama muafrika na kunanipa motisha ya kudhamini lugha ya asili yangu ya kila siku.

Ndio, mimi hutumia teknolojia ya sauti mara kwa mara hasaa kupitia vifaa kama simu yangu na smart speakers nyumbani. Mara nyingi, mimi hutumia amri za sauti kutafuta nyimbo ninazopenda kupiga simu nikiwa nimeishika usukani au hata kutuma ujumbe mfupi bila kuhitaji kuchapa. Teknolojia hii imerahisisha sana maisha yangu ya kila siku kwa kunisaidia kufanya mambo mengi kwa haraka na kwa uraisi zaidi Hasaa ninapokuwa na shughuli nyingi mikononi.

Ingawa besiboli si mchezo maarufu sana hapa Kenya ukilinganisha na soka au raga nakumbuka wakati mkuu niliyouona kwenye televisheni ulikuwa wa fainali za World Series miaka michache iliyopita. Na kumbuka timu ya Chicago Cubs ikicheza kwa ari kubwa na jinsi mashabiki walivyokuwa na msisimko wa ajabu uwanjani baada ya ushindi wao wa kihistoria. Wakati huo ulinifurahisha sana kwa sababu ulionyesha jinsi mchezo unavyoweza kuwaleta watu pamoja na kuleta furaha ya kipekee. Hata kwa sisi tunaoitazama ukiwa mbali sana baarani Afrika.

Tukio muhimu zaidi katika maisha yangu ni siku niliofuzu kutoka chuo kikuu. Nakumbuka furaha kuu niliyokuwa nayo nikiwa nimevalia joho lango. Nikizungukwa na familia na marafiki waliokuja kunisherekea baada ya miaka minne ya bidii na masomo. Siku hiyo haikuwa tu kilele cha juhudi zangu za kimasomo bali pia, ilikuwa mwanzo wa safari yangu ya kitaaluma na ilinipa ujasiri wa kuamini kuwa ninaweza kufikia malengo yoyote makubwa nitakayojiwekea maishani. Ni kumbukumbu ambayo daima inanipa motisha ya kusonga mbele.

Mimi huifadhi data zangu muhimu kwa kutumia njia mbili kuu ili kuhakikisha usalama wa taarifa zangu. Kwanza, mimi hutumia huduma za cloud kama Google Drive and iCloud. Ambazo, zinaniwezesha kupata faili zangu mahali popote nikiwa na mtandao. Pili, nina diski ngumu ya nje, external hard drive, ambapo mimi huweka nakala ya ziada ya picha na stakabadhi za kikazi. Kwa kufanya hivi, nina uhakika kuwa hata simu au kompita yangu ikipata hitilafu, data zangu hazitapotea na zitasalia salama wakati wote.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ninae mkubali sana ni Lebron James. Napenda bidii yake uwanjani na jinsi anavyioweza kuongoza timu yake kupata ushindi hata katika mazingira magumu. Kila nikimtazama akicheza nahamasika na uwezo wake wa kufanya maamuzi ya haraka na nguvu zake za ajabu anapoelekea kwenye kikapu. Ingawa mchezo huu unazidi kukua hapa Kenya. Wachezaji kama librom watatusaidia vijana wengi kupenda mchezo wa kikapu na kuamini kuwa nasisi tunaweza kufikia kiwango hicho cha kimataifa.

Wakati ninapotaka kustarehe na kutuliza akili, mimi hupenda sana kusikiliza muziki mwanana au kusoma vitabu. Vizuri nikiwa nimekaa mahali penye utulivu. Wakati mwingine, mimi hutoka nje kwa ajili ya kutembea kwenye bustani ili kufurahia hewa safi na mandhari ya kijani kibichi. Pia, hufurahia kikombe cha chai ya moto, huku nikizungumza na rafiki, wa karibu ni njia nyingine nzuri ninayotumia kurejesha nguvu zangu na kuondoa uchovu wa siku nzima. Hii hunisaidia kuanza siku inayofuata nikiwa na msisimuko wa nguvu mpya.

Rafiki yangu wa karibu zaidi anaitwa Juma, na tulikutana tukiwa shuleni miaka mingi iliyopita. Tunapenda sana kutumia muda wetu wa ziada, tukizungumza kuhusu mipango ya maisha, kutazama michezo na wakati mwingine kusaidiana katika biashara zetu ndogo ndogo. Juma ni Rafiki wa kweli kwa sababu yeye huwa tayari kunisikiliza na kunipa ushauri wa busara kila ninapokabiliwa na changamoto. Ninaona fahari kuwa na Rafiki mwaminifu kama yeye ambaye amekuwa sehemu muhimu wa maisha yangu kwa muda mrefu.

Mara nyingi mchana, mimi hupenda kula ugali na sukuma wiki, wakati mwingine nikiandamanisha na nyama choma au samaki. Huu ni mlo ambao unanipa nguvu ya kutosha kuendelea na majukumu yangu ya mchana, huku nikiwa nimeshiba vyema. Wakati mwingine, nikitaka mabadiliko, mimi hula githeri ambayo ni mchanganiko wa mahindi na maharagwe. Kwani ni chakula chenye afya na kinapatikana kwa uragisi katika mikahawa mingi hapa nchini.

Wakati ninapofurahia kuwa nyumbani, mimi hupenda kutumia muda huo kupumzika na familia yangu huku tukipiga hadithi na kufurahia chakula cha jioni pamoja. Mara nyingi, mimi hutumia wakati huo pia kufanya mambo madogo yanayo nifurahisha kama vile kutunza bustani yangu, ndogo, au kutazama kipindi ninachokipenda kwenye televisheni. Kua nyumbani kuna nipa utulivu wa kipekee na ni mahali ambapo mimi hujihisi niko salama na mwenye furaha tele baada ya pilka pilka za kutafuta riziki.

Mji wangu wa kuzaliwa ni mahali pa kipeke sana kwangu kwa sababu hapo ndipo nilipopata malezi yangu na kujifunza mambo mengi ya kimsingi maishani. Nakumbuka mazingira ya kijani kibichi na jinsi watu walivyokuwa na ushirikiano mkubwa. Tukicheza michezo ya utotoni na marafiki zangu kwenye viwanja vya wazi. Kitu kinachoufanya mji wangu kuwa maalum ni ukarimu wa watu wake na vyakula vya asili ambavyo huwezi hubbata kwingineko kwa ladha ile ile. Kila ninaporudi nyumbani, mimi ujiisi mwenye furaha na amani tele nikikumbuka nyakati hizo nzuri za ukuwaji.

Mimi hupenda kuatia moyo wenzangu kwa kuwasikiliza kwa makini wanapopitia changamoto na kuakumbusha kusu uwezo na mafanikio yao ya awali. Mara nyingi, mimi hutoa maneno ya matumaini na ushauri wa vitendo. Huku nikionyesha upendo na ushirikiano wa dhati ili wa sijihisi wapweke. Na amini kuwa kitendo kidogo cha kumuta kia mwenzako keri au kumpongeza kwa kazi nzuri ninaweza kubadilisha hali yake ya hewa. Na kumpa nguvu mpia ya kuendelea mbele na safari yake ya maisha.

Ndio, ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia. Ingawa itakuaw changamoto kubwa kutokana na jinsi tulivyozoea kutumia simu na interneti kwa kila kitu. Naona siku hiyo kama fursa ya kipekee ya kujitenga na kelele za mitandao na kutumia muda huo kusoma kitabu, kufanya mazoezi au kuzungumza na familia yangu ana kwa ana. Itanisaidia kutadhmini upya dhamani ya maisha ya asili na kuimarisha mahusiano yangu na watu walio karibu nami bila usumbufu wa skrini.

Mimi hutumia simu yangu kwa mambo mengi sana kila siku Kwanzia kuwasiliana na marafiki na familia kupitia whatsapp hadi kusoma habari na kutazama video fupi Pia simu yangu inanisaidia sana katika shughuli za kibenki kama kutumia mpesa na kulipia bili mbali mbali kwa urahisi nikiwa popote Ingawa ninatumia simu kwa muda mrefu najitahidi kuizima au kuieka mbali wakati wa chakula cha jioni ili kupata muda bora wa kuzungumza na watu walio karibu nami bila usumbufu.

Ndiyo, mimi huifadhi vitu kadhaa vya dhamani, lakini kikubwa zaidi ni saa ya mkono ya babu yangu.Ambayo aliniachia kama urithi. Zaidi ya dhamani yake ya kifedha, saa hii ina dhamana kubwa ya kihisia kwani ina nikumbusha busara na upendo wake kila ninapoitazama. Mimi huifadhi mahali salama sana na kuivaa tu wakati wa hafla maluum za kifamilia. Kwangu mimi huifadhi vitu kama hivi ni njia ya kuheshimu, historia yetu na kuweka hai kumbukumbu za wapendwa wetu.

Mimi huweka malengo yangu ya kila mwezi kwa kuanza na orodha ya majukumu makuu, ninayopaswa kukamilisha na kuyagawa katika hatuwa ndogondogo za kila wiki. Ninatumia kalenda yangu ya kidigitali, kuweka vikumbusho na kuhakikisha kuwa kila lengo lina muda maalum wa kukamilika ili nisiondokee kwenye mkondo. Pia, mimi hupenda kutadmini maendeleo yangu kila mwisho wa wiki ili kuona maendeleo yanahitaji marikebisho. Jambo ambalo hunisaidia kuwa na tija na kufikia malengo yangu ya mwezi kwa ufanisi mkubwa.

Mimi hupenda kusherehekea siku kuu kwa kujumuika na familia yangu na marafiki wa karibu nyumbani. Siku hiyo, huanza na maandalizi ya vyakula maalum kama pilau au nyama choma. Huku tukifurahia muziki na hadithi za kufurahisha za maisha. Mara nyingi, mimi hutumia wakati huu pia kutoa shukrani kwa baraka zilizopatikana na kushiriki upendo na wale wasiojiweza katika jamii yetu. Kwangu mimi, siku kuu ni wakati wa kuimarisha vifungo vya upendo, kurejesha furaha na kujenga kumbukumbu za kudumu na watu ninaowapenda sana.

Chakula ninachokipenda zaidi ni nyama choma na kachumbari, kikisindikizwa na ugali moto. Napenda ladha ya kipekee ya nyama iliyochomwa kwa makaa na jinsi kachumbari inavyoongeza uchangamfu katika mlo huo. Nakumbuka mara ya kwanza kukila nilikuwa kwenye sherehe ya familia nikiwa mdogo. Na tangu wakati huo, kimekuwa chaguo langu la kwanza kila tunapokutana kusherehekea jambo lolote muhimu. Mara ya mwisho kukila ilikuwa wiki iliyopita nikiwa na marafiki zangu.

Mimi hutumia muda wangu wa bure kufanya mambo yanayosisimua na kunisaidia kupumzika kama vile kutazama mfululizo wa vipindi vya televisheni au kutembelea marafiki Pia, mimi hupenda kutumia wakati huo kujifunza ujuzi mpya kupitia mtandao au kufanya mazoezi ya viungo ili kuimarisha afya yangu kutumia muda wangu wa bure kwa njia hii kunanisaidia kurejesha nguvu na tayari kwa majukumu mapya ya wiki inayofuata.

Ndio, mimi hupenda sana kuangalia nyota. Hasa wakati wa usiku nikiwa sehemu tulivu nje ya mji ambapo anga liko wazi kabisa. Kuangalia nyota kuna nipa hisia ya amani na kunifanya nitafakari kuhusu ukubwa wa ulimwengu wetu na uzuri wa asili usioelezeka. Mara nyingi, mimi hufanya hivi nikiwa na marafiki zangu huku tukipiga hadithi jambo ambalo hufanya usiku wetu kuwa wa kipekee na wenye kumbukumbu nzuri.

Mimi hupenda sana kutembea katika maeneo ya asili, hasa kwenye mbuga za wanyama au kando ya fuo za bahari hapo nchini kwetu. Kufanya hivo, kunanisaidia kupata hewa safi na kutuliza akili yangu baada ya wiki ndefu ya majukumu mingi. Pia, kutembea katika mazingira ya kijani kunanipa fursa ya kufurahia uumbaji na mandhari nzuri ambayo mara nyingi hatuioni tukiwa katikati ya mji yenye pilka pilka nyingi.

Mwalimu ninaye mkumbuka sana kutoka shule ya upili ni mwalimu kamao. Aliyekuwa akitufundisha somo la kiswahili. Alikuwa na njia ya kipekee ya kufanya somo lichangamke kupitia hadithi za methali nyingi ambazo zilikuwa zinatufurahisha sana. Zaidi ya masomo, alitufundisha nidhamu na umuhimu wa kuwa na ndoto maishani na ushauri wake umekua mwongozo mkubwa katika safari yangu ya kitaaluma hadi leo hii.

Kwa kweli, siendi maktabani mara kwa mara kama zamani kwa sababu sasa hivi na tumia interneti kupata vitabu na taarifa nyingi ni nazo hitaji. Hata hivyo, mimi hupenda kwenda maktabani angalau mara moja kwa mwezi ni napotaka mazingira tulivu kabisa ya kusoma bila usumbufu wowote wa nyumbani. Maktaba bado ni sehemu nzuri kwangu ya kugundua vitabu vipya vya kihistoria ambavyo wakati mwingine ni vigumu kuvipata katika mfumo waki digitali.

Utaratibu wangu wa jioni huanza mara tu ninapofika nyumbani kutoka kazini, ambapo kwanza hupenda kuoga na kubadilisha nguo ili nianze kupumzika. Baada ya hapo, mimi hupika chakula cha jioni huku nikisikiliza muziki upaao. Kisha, hula pamoja na wapendwa wangu huku tukizungumzia matukio ya siku hiyo. Kabla ya kulala, mimi hupenda kusoma kitabu kidogo au kupanga ratiba ya siku unayofuata ili kuhakikisha naamka nikiwa na mpango kamili na akili iyo iliotulia.

Ndio, mimi hupenda sana kucheza michezo ya obao kama vile drafts au monopoli. Ninapokuwa na marafiki zangu wakati wa wikendi. Ni njia nzuri ya kufuraiya wakati wetu kwa pamoja huku tukishindana kwa njia ya kirafiki na kucheka sana kutokana na ushindano huo. Michezo ya ubao inanisaidia pia kunoa akili yangu katika kufanya maamuzi ya haraka na kupanga mikakati. Jambo ambalo ni la kufuraisha na lenye manufaa kwa wakati mmoja.

Ndiyo, nakumbuka nikiwa shuleni niliwai kushiriki katika mashindano ya riadha, hasa mbio za mita mia nne. Ilikuwa ni tajiriba ya kusisimua sana kuona umati wa watu ukishangilia na ushindani mkali kutoka kwa wanafunzi wa shule nyingine. Ingawa sikuibuka mshindi wa kwanza, kushiriki huko kulinifundisha umuhimu wa kufanya mazoezi kwa bidii, kuwa na nidhamu kutokataa tamaa hata pale mambo yanapokuwa magumu uwanjani.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili angalau mara tatu kwa wiki kuimarisha afya yangu na kupunguza msongo wa mawazo. Kwa kawaida, mimi hupenda kukimbia asubuhi na mapema au kufanya mazoezi mepesi nyumbani kulingana na ratiba yangu ya kazi. Mazoezi yananisaidia kuwa na nguvu na akili changamfu siku nzima na ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku ili kuhakikisha mwili wangu unabaki katika hali nzuri.

Mimi hupenda sana kusikileza muziki wa jadi kwa sababu unavionjo vya kipeke na ala za asili zinazogusa hisia zangu za ndani. Muziki huu unanikumbusha utamaduni wetu tajiri na historia ya mababu zetu jambo ambalo linanifanya nijivunie asili yangu kila ninapoiskiliza. Pia maneno yaliyomo katika nyimbo za jadi mara nyingi huwa na mafunzo mengi ya kimaisha na bosara ambazo ni muhimu sana kwa jamii yetu ya sasa.

Mimi ni shabiki mkubw wa soka. Kwa hivo, mara nyingi utanipata nikitazama ligi mbalimbali za hapa nyumbani na zile za nje kama ligi kuu ya uingereza. Napenda sana msisimuko na ushindani uliopo katika soka. Hasa timu yangu ninayoienzi inapokuwa uwanjani ikipambana kwa bidii. Kutazama michezo hii kuna nisaida kupunguza msungo wa mawazo wa siku nzima na pia ni fursa nzuri ya kujivinjari na marafiki zangu wakati wa wikendi.

Tabia ya watu inayochukiza zaidi ni kutokuwa na heshima na kutojali wengine. Hasa wanapokuwa katika maeneo ya umma. Mimi huona ni vigumu kuvumilia watu wasiowaaminifu na wale wanaopenda kueneza uvumi bila sababu. Kwani tabia hizo huharibu uhusiano na amani kati ya watu. Naamini kuwa uaminifu na heshima ni nguzo muhimu za kila jamii. Kwa hivyo kila mtu anapaswa kujitahidi kuwa na tabia njema zinazo jenga badala ya kubomoa.

Mimi kuhupanga wiki yangu ya kazi kwa kutenga muda maalum kila jumapili jioni ili kupitia majukumu yote muhimu yanayoningojea kwanzia jumatatu asubuhi. Napenda kuandika orodha ya vipaumbele na kuhakikisha kuwa kazi ngumu zaidi zinakamilika kwanza ili kupunguza mzigo katikati ya wiki. Pia mimi huwacha nafasi kidogo kwa ajili ya mambo ya dharura yanayoweza kutokea ili nisiwe na shinikizo kubwa na kuhakikisha kila kitu kinaendelea kama kilivyopangwa kwa tija.

Mimi huanza mradi mpya wa kazi kwa kufanya utafiti wa kina ili kuelewa malengo makuu na mahitaji ya mteja au kamponi. Baada ya hapo, mimi huunda mpango kazi unaoonyesha hatua mbalimbali za uteelezaji na muda unaohitajika kwa kila hatua ili kuhakikisha kazi inakamilika kwa wakati. Pia, mimi hupenda kushauriana na wenzangu ili kupata mawazo mapia ya nayoweza kuboresha mradi huo kabla ya kuanza utekelezaaji kamili.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu yangu ya mkononi. Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu yangu ya mkononi. Kwani, ndicho kiungo changu kiku na ulimuengu wa sasa. Inanisaidia kuwasiliana na familia kufanya miamala ya kifedha kupitia mpesa. Na hata, kutafuta habari muhimu za kila siku papo hapo. Bila simu nahisi nimekatwa kutoka kwa jamii na majukumu yangu mengi ya kizazi yatasimama.

Mimi huchukulia kila mteja kwa heshima na uvumilivu mwingi. Nikianza kwa kusikiliza kwa makini maitaji na malalamishi yao ili kutoa suluwisho linalofaa. Lengo langu kuu ni kuhakikisha kuwa mteja anaondoka akiwa na furaha na ameridhika na huduma aliopata. Jambo ambalo hujenga uaminifu wa muda mrefu. Pia, mimi hupenda kuomba maoni yao baada ya huduma ili kusaidia kuboresha jinsi tunavyoshugulikia kazi ye zetu kila siku.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu sana. Napenda kupata suluhisho mpya kwa matatizo ya kila siku. Iwe ni kazini au katika maisha yangu ya kawaida. Mara nyingi, mimi hutumia muda wangu kutafta njia mbadala na rahisi za kukamilisha majukumu yangu. Jambo ambalo hunisaidia kuwa na tija zaidi na kuleta mabadiliko chanya katika mazingira yangu.

Mafanikio makubwa ambayo nimeyapata kazini ni uwezo wangu wa kukamilisha miradi migumu kabla ya wakati uliopangwa. Jambo ambalo limeongeza sifa yangu ya kuwa mfanyikazi mwaminifu na mwenye bidii. Pia, nimewai kutuzwa kama mfanyikazi bora wa mwezi baada ya kuanzisha mfumo mpya wa kidigitali uliosaidia kampuni kupunguza gharama za uendeshaji wa asilimia kubwa. Mafanikio haya yamenipa motisha ya kuendelea kujifunza mbinu mpya za kazi za kusaidia wenzangu ili sote tufikie malengo ya shirika kwa umoja na ufanisi.

Ili kujilinda na vitisho vya mtandao, mimi huwa muangalifu sana na neno sirilangu. Nikihakikisha ni gumu kukikisia na ninalibadilisha mara kwa mara. Pia, situmii mitandao ya wifi ya uma kufanya miamala ya siri kama vile kuingia kwenye akounti yangu ya banki au mpesa. Vile vile, mimi huepuka kubofya linki ambazo sizielewi kwenye barua pepe au jumbe fupi ili kuzuia virusi na wadukuzi wasiweze kuiba taarifa zangu muhimu.

Ili kulinda faragha yangu, mtandaoni, mimi huwa mwangalifu sana na taarifa ninazo shiriki kwenye mitandao ya kijamii. Nikiepuka kuanika mambo yangu ya siri, hadharani. Pia, mimi hutumia mipangilio ya privacy settings kwenye akaunti zangu. Ili kuhakikisha kuwa ni watu ninaowajua pekee wanaweza kuona picha na jumbe zangu. Vile vile, mimi hufuta cookies na browsing history mara kwa mara ili kuzuia ma kampuni ya matangazo yasifuatilie kila hatua yangu napokua kwenye interneti.

Nikitazama nje ya dirisha langu naona mandhari yenye mchanganyiko wa miti ya kijani na majengo ya ghorofa yaliyo mbali kidogo. Kuna barabara ndogo inayopita karibu na hapa ambapo naweza kuona watu wakielekea kazini asubuhi ya mapema. Mimi hupenda sana kutazama nje kwa sababu ya utulivu. Wakati wamsimu wa mvua, kila kitu huwa na rangi ya kijani iliokolea na maua huchanua. Jambo linalo nifanya nihisi amani na furaha moyoni mwangu nikiwa nimekaa hapa ndani.

Kinywaji cha baridi ninachopenda zaidi ni maji ya matunda yaliotengenezwa nyumbani, hasa mchanganyiko wa maembe na machungwa. Kinywji hiki hunipa burudani ya kipekee wakati wa mchana kukiwa na joto kali, na pia ni chaguo lenye afya kwani lina vitamini nyingi. Napenda kukiandaa kikiwa na barafuu kidogo ili kuongeza ubaridi jambo ambalo hunifanya nijihisi mchangamfu na mwenye nguvu ninapoendelea na shughuli zangu.

Ndio, mimi hupenda sana kutembea kwa miguu, hasa nyakati za asubuhi na jioni jua likiwa limepungua makali. Kutembea kunanipa fursa ya kufurahia mazingira yangu kwa karibu zaidi, na pia ni njia nzuri ya kufanya mazoezi ya mwili bila kutumia vifaa vingi. Mara nyingi, mimi hutumia muda huu kutafakari kuhusu mipango yangu ya siku au kusikiliza mziki upaao. Jambo ambalo hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha afya yangu kwa ujumla.